Ndiyo napenda sana kucheza na watoto inanifurahisha kuona vila wako free wanacheza bila stress na wanaimagination mingi sana nikicheza nao najisikia kama nimerudi utotoni nasao pressure za maisha kidogo pia ninjia poa ya kuwa bond na kuwafunza vitu kidogo kidogo na kuwapa attention yao inaitaji kwangu kucheza na watoto nifuraha kweli.

Wakati migogoro na mtu, mimi kwanza napenda kutulia sipendi kuongea nikiwa na hasira. Ju najua maneno ya hasira inaweza haribu mambo zaidi. Nachukua muda kusikiliza upande ya mwenzangu na kujaribu kuwelewa anahisi aje na kwa nini. Baada ya hapo najaribu kuongea kwa heshima na ukweli. Nikionyesha vile najisikia bila kushambulia. Kama nimekosea niko tayari kuomba msamaha. Kwangu muhimu ni kupata suluhisho na kudumisha amani. Sio kushinda ugomvi.

Mimi napenda chai kuliko kahawa. Chai inanipa ile feeling ya utulivu asa asubui ama jioni. Inafanya ni ansisi kutaratibu bila presha. Kaawa naweza kunya mara chache lakini chahi ndio choizi yangu ya kwanza ju ina nifanya nijisikia comfortable na relaxed sana sana. Nasikia vizuri, nasikia joto mwilini, kila mahali nasikia vizuri. Elafu inaninirudisha hali ya utotoni venye tulikuwa tunafanya nyumbani.

Chakula ni nacho penda kula jioni mara nyingi ni chakula chepesi, lakini kinashibisha, napenda sana wali na mboga kama skuma wiki ama spinach, wakati mwingine nawekea mayai au kuku kidogo. Pia chapati na dengu ama maharagu ni favorite yangu jioni juu siyo nzito sana, lakini inatosha vizuri. Jioni napenda chakula ikosimple yenye inanifanya nijisikia relaxed kabla ya kulala. Sipendi sana chakula kizito usiku juu inafanya nisiki uncomfortable. Chakula cha jioni kwangu ni ya kupumzika na kufunga siku pole pole.

Majira ninayopenda zaidi ni kiangazi, mawazo ya kwanza kufikiria kiangazi nafikiria mwanga wa jua, hewa ya wastani na siku zenye furaha. Hunifanya nijisikie active na motivated kufanya mambo mengi nje bila shida. Ningependa kiangazi juu ni rahisi kuamka asubuhi, nguo zinakauka, haraka na kutembea nje ni poa bila baridi mingi au mvua. Pia ni wakati mzuri wa kukutana na majirani, kukaa nje, kuongea na kushare vicheko. Wakati wa kiangazi nawezafanya shughuli kama kutembea jioni kucheza na watoto nje ama kukaa nje na majirani tukiongea kuhusu maisha. Hali ya hewa huwa warm lakini siyo kali sana inakuja na breeze poa jioni. Kwa ujumla kiangazi hunipa feeling ya furaha na uhuru na majirani inafanya nijisikie poa na kunikumbusha kufurahisha maisha ya kila siku.

Napenda sana ya muziki na uchoraji muziki huniguza sama juu unaonyesha hisia na stori za maisha. Na kila wimbo unaweza kuwa na maana tofautu kulingana na mood. Pia napenda uchoraji na sanaa ya mikono. Hasa ile inaonyesha maisha ya kawaida nature au utamaduni wa kiAfrika. Sanaa ya ina hi unifanya nifikirie kwa undani na nijisikia connecting na ubunifu na mtu mwingine kwangu. Sana ni njia ya kuonyesha nafsi na kuleta amani moyoni.

Ndiyo, nimewai kusafiri sehemu kadha, zenye nipazuri sana, moja wapo nipuani, mahali kama Mombasa, Bahari, upepo safi na sauti ya mawimbi zilinifanya nijisikia relaxed kabisa, pia nilipenda vile masingiri ikokalm na watu wako friendly. Nimesha wai pia tembea maeneo ya mashambani, zenye ziko na miti mingi na hewa safi, sehemu kama hizo unipa amani ya akili na kunifanya nijisikia karbu na nature. Usafiri kuenda maineo mazuri nifungu wa akili na kuniachia kumbu kumbu mzuri.

Ndiyo, napenda kuimba, si lazima iwe mbele ya watu wengi. Maramingi nikiwa peke yangu au nikiwa na familia yangu. Kuimba unifanya nijisikie huru na inanisaidia kuachilia stress. Hata nikiimba taratibu tu ni kufuatana na wimbo napenda. Inanipe furaha na amani ya moyoni.

Napenda sana kuamka na juwa. Asa ni kilala mapema usiku. Ni kilala mapema ni napata usingizi wa kutosha na kuamuka asubui ni kiwa fresh. Kabisa kuamuka na mwanga wa jua kuna nipa energy mzuri, motivation ya kuanza siku na mood safi. Hali ya aubuhi hewa safi na mwanga wa jua unifanya nijisikie positive na focused. Na penda kutumia muda uo kidogo tu kureflect kwamba kidogo au kupanga mambo ya siku. Kuamuka mapema pia unisaidia kuwa productive. Nijisikia nikashia kustress kwa sababu ya mambo ya nyuma. Kuangu combination ya kulala mapema na kuamuka na jua ni secret ya siku mzuri na amani ya akili. Yanifanya nijisikie organized, motivated na tayari kushugulikia challenges za siku pia.

Ndiyo napenda kupika ingawa sipiki kila siku napata furaha nikijiandaa chakula changu mwenyewe kupika hunifanya nijisikie relaxed na inanipa nafasi ya kujaribu ladha mpya napenda sana kupika chakula simpo kama wali chapati mayai au mboga pia ni njia nzuri ya kujitunza na kuonyesha upendo kwa familia.

Napenda sana popcorn, ata kama ni kidogo, hunipa furaha kubwa ya crunchy na latha yake kidogo ya chumvi au sweet. Kulingana napenda wakati uu, mara nyingi napenda kula popcorn nikiwa na familia, hao nikijitaza movie. Inafanya experience iwe complete. Popcorn kwangu siyo tu snack, lakini ninjia kurelaxesha na furaha kidogo katika siku yangu. Napenda pia jinsi inavyo kua fresh na warm. Inakuwa special zaidi kuliko ile iliokaa mudamrefu.

Tabia ninazopenda zaidi kwa wengine ni unyonge, heshima na ukweli. Napenda watu wenye waaminifu wawe tayari kusema ukweli kwa upole na kwa heshima bila kujeruhi wengine. Pia napenda watu wawe wasaidisi na wema. Yani wale wanaojali wengine, wanawasaidia pale wanapohitaji. Wanaonesha upendo kwa vitendo vidogo. Tabia kucheka na kuwa mchangamfu pia inavutia. Ju inafanya mazungumzo yawe poa na mazingira kuwa ya kirafiki. Kwa kifupi, ninapenda watu wenye tabia safi wanaojali wengine, wanaoelewa na wanafurahia maisha bila kuharibu wengine. Hizo tabia hunifanya nijizikie mtulivu na kushirikiana nao vizuri.